Sehemu ambayo ninaweza kushiriki katika likizo yangu ambayo nimeitamani zaidi ni sehemu ya ufukweni, sehemu ambayo maji yapo. Kwa sasa hivi ninayo sehemu ambayo ningependa kuwa zaidi, sehemu ambayo ningependa kuwa zaidi ni Zanzibar pale ufukweni ambapo kuna maji. Na huko ni nikienda kule visiwani zanziba ningependa kwenda pale kuogelea na labda nisafiri na rafiki zangu ambao tutaenda nao pale na kuwa na muda mzuri na kuhakikisha kwamba tunafurahi halafu nikihitaji muda wa kupumzika. Bado pale kuna sehemu nzuri tu za kupumzika na nafikiri hapo nitakuwa na wakati mzuri zaidi.

Ndiyo ninapenda kwenda pwani kwa sababu mandhari ya baharini yananivutia mno. Nikiwa pale baharini ufukweni, hewa, ni nzuri, ninaweza nikayatazama maji. Pia vile vile ninaweza kukutana na watalii ambao tunaweza tukazungumza mengi na kujuana kiuhalisia au kiundani zaidi.

Naam nimewahi kulima, nimewahi kulima kutumia jembe la mpini na nimewahi pia kulima kutumia jembe la kukokotwa na wanyama kwa mfano vile ng'ombe. Kulima ni kitu kizuri kwa sababu unaweza kupalilia mimea ambayo unayo shambani. Kwa mfano mimi ninapenda kulima kwa sababu nina palilia mimea yangu ambayo ninayo shambani. Kwa mfano vile mahindi, sukuma ambayo ni aina ya mboga. Kwa hiyo kulima nimelima na kila wakati muda baada ya muda huwa ninajihusisha katika hali ya ukulima.